Ndio nasoma gazeti kwa sana. Tena karibu kila siku nasoma gazeti. Kwa sababu gani? Kwenye gazeti tunapata kujua habari zilizo tokea, habari zilizo kuwepo na pia tunaweza ata kujua zahidi kutokana na zile vitu ziko kwa gazeti kujua ni haligani tupo ama ni haligani ya maisha tupo. Kwa wakati uo ambao nasoma gazeti ama kuangalia lilo gazeti na ninapata kuelewa mambo mengi tofauti tofauti. Na kulingana na kutoka na kusoma gazeti pia unaeza kuelewa ni vipi inji yako inaendelea ni yepi ya nafanyika kwenye inji.

Ndio kwa wakati mwingine napenda kunywa maziwa na hii inategemea na kazi ambayo nimefanya. Labda nimetoka kunyunyuzia mimea dawa, ama kuipiga mimea dawa. Maziwa hukuwa mzuri kwa kupunguza ile hali ya kuivuta ile dawa wakati nilikuwa nafanya kazi huwa napenda, napenda kunywa maziwa. Pia inasaidia katika kuweka kuna vitamini ambazo inaongeza kwenye mwili. Nakunywa maziwa lakini si mara mingi. Mara moja moja kwa wiki. Mara mbili kwa wiki. Na unapata mwili unaendelea vizuri.

Ndiyo, napenda kujifunza historia sana, kwa sababu, kutoka kwa historia, hapo ndipo tunajua mwanadamu alipatikana vipi, kutoka kwa historia, hapo ndio tunajua nchi yetu ilikombolewa vipi, kutoka kwa historia, hapo ndiyo tunajua zile vitu zenye zipo ni nani aliweza kuzigundua, kutoka kwa historia pia ndio tunajua. Wale watu wa zamani ama wale watu wa siku zile. Ni vipi waliweza kuishi. Pia kutoka kwa historia ndio tunaweza kutambua. Ni kwa njia gani tunaweza tukatatua jambo ambalo lilikuwa siku zile. Kutoka kwa historia ndio tunajua. Vipi siasa ama mambo ya kumiliki nchi yalipatikana ama yalijulikana. Historia ina mambo muhimu katika maisha ya wanadamu. Na napenda sana kupitia mambo ya kihistoria. Siku zile za zamani. Maenzi zile za zamani.

Kwa upande wa mahusiano yangu na wazee wangu hama wale watu ambao wamenipita kiumri. Moja ni kuwa ninakaa nao kama watu wenye wenye watakuwa wananipa hama wenye kunipa ushahuri wakati labda nimekosea ama wakati ambapo nahitaji kukosolewa ama ule wakati ambapo nahitaji kujua jambo fulani ambalo silijui kwa sababu wao ndio wale watu wanaojua yale mambo ya kizamani ya kitamaduni na ambayo ya naweza kusaidia mtu anapokuwa ndiposa nikaweze kufika umri wao lazima nikawasikize na nikawe na nithamu ya kutii kile wanasema. Kwa hivo kukaa na wazee wangu na kaa nao kwa heshima inayo wafaa na ama inayo wastahili kulingana na humri wao ambao wamenizidi.

Sana sana napendelea kufanya mazoezi midayajioni ama masaayajioni. Kwa sababu huuni wakati ambao nimemaliza shughuli zangu za siku. Na hapo ndipo nikona muda ambao naweza nikafanya kile kituna hitaji. Na nikona muda tosha ambao naweza nikadhibiti ama kuyafanya mambo bila haraka. Kwa sababu ni napotoka kwenye mazoezi ni kwenda moja kwa moja hadi chumbani kupiga deki na kupumzisha mwili diposa nianze siku kwa mambo mengine. Diposa ni ingie kwenye shughuli zangu za usiku na mambo mengine.

Kwenye swala la mazoezi yangu ya kila siku, kwenye upande wangu, kila siku ni lazima niwe na ratiba ambayo inaweka masaa kathaa ya kufanya mazoezi kama vile michezo, kuenda jim, mambo kama hayo. Pia kwa siku naweza nikawa na mazoezi mara mbili hapo ni mida ama masaa ya asubui na masaa ya jioni kuligana na siku na mambo ya hiyo siku. Pia kwa upande wangu kwa wiki nakimbia na kufanya mazoezi asubuhi ambazo ni siku ambazo sio za kazi. Na pia wakati napenda kufanya mazoezi ni wakati sana sana wa asubui na wakati wa jihoni ambapo jua kali limetulia na wakati huo kuna utulivu wa hewa na pia baada ya mazoezi najihisi mwenye nguvu na mwenye kutulia mwili umetulia ambapo sasa ndio masaa mazuri ya kuja kupiga deki.

Wakati nataka kustarehe ama kujivijali kivyangu mimi binafsi, kwanza kabisa ni na vitu kadha huwa nazizingatia ama nazifanya. Ya kwanza napenda kuskiliza musiki ingine napenda kuangalia movie au stories. Lingine pia napenda sana kusoma vitabu wakati niko katika sekta ya stare. Pia napenda kucheza michezo kama vile binanda na zinginezo. Pia napenda kupika na kuonja vyakula vibya wakati niko na nafasi ya kustare. Napenda pia kutembea na kuwajulia hali marafiki. Na pia napenda sana kujiamulia massage au kuogea.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye namtambua kwa sana ni mchezaji Michael Jordan ambaye ako na ustadi ama alikuwa na ustadi wa kuruka juu sana na kufunga kwa wepesi. Pia alikuwa mfungaji bora na alifunga pointi nyingi sana. Katika pia uongozi wake alikuwa kiongozi mzuri na aliongoza na timu yake kushinda mataji kathaa. Kwenye mechi zile walizoenda. Pia katika upande wa ulinzi alikuwa mlinzi bora na alifanya kazi kubwa kumunasa ama kunasa wapinzani wake. Pia alikuwa ni mchezaji mwepesi na mwenye kasi kubwa sana katika sekta ya mpira wa kikapu. Ndiyo maana namutambua mchazaji Michael Jordan katika upande huo wa mpira wa kikapu.

Katika sekta ya kutia wenzangu moyo kitu cha kwanza nazingatia amani ama kuaminiana kati yetu na kila mmoja kulingana na uwezo wake. Pia tunatambua au kupongeza kazi zuri ama kuwapongeza kwa kile ambacho wamefanya chema. Pia nawapatia nafasi ama kuwapa nafasi ya kujielesa hisia zao na changamoto ambazo labda huenda wanazipitia. Pia nawasaidia kwa njia ya ushauri wenye manufaa kwa maisha yao na kwa kile kitu ambacho labda wanakusudia kufanya. Na pia tunashirikiana na wao katika shughuli au malengo ambayo tunataka kuyafanya. Kwa hivyo kwa pamoja tunaweka ushirikiano kwa kusaidiana.

Ndio, napenda kuivaa kofia, sababu sana sana wakati wa jua kali, kofia hukulinda, kupatwa na ile mishale ya jua. Kwa urahisi, na pia, wakati wa baridi, kofia hukusaidia kukuzuia ile baridi kukupata kwenye kichwa chako, na pia kofia ni mzuri, unapopita kwenye mijengo mijengo ama, unapotembea kule barabarani, ama kule nje. Ni muhimu sana kuwa na kofia. Mimi napenda kwa sababu inanilinda sana kwa vitu vinavyoanguka kutoka juu ngani ama popote pale mbapo kuna shughuli zinendelea. Pia kofia ni mzuri, inaongeza pia mwonekano wangu ninapotembea nayo.